Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Mimi sipendi kucheza michezo ya ubao kwa sababu hata siyajui ni yapi unayosemea. Lakini, ukifafanua kidogo, labda ninaweza elewa na pengine naeza kuwa ninayajua na labda ninayacheza pia.

Chakula gani ninacho penda kula jioni? Kwa sababu ya hisia ya kazi yangu, ile chakula ninapenda kula jioni ni chakula ki nyepesi sana. Napenda kula yai, pengine na nile tunda, ili niweze kulala vizuri bila shida yeyote usiku.

Mimi kwa sababu ya njia ya kazi yangu, mimi hufanya, mimi kazi yangu peke yake tu ni zoezi tosha. Mimi kuanzia asubuhi hadi jioni niko kule nje naongea na watu nasema matunda nawalipa wafanyikazi nawalipa wakulipa napakia gari hiyo kwangu ni zoezi tosha kabisa.

Kusema ukweli, bado niko kitandani. Ndiyo ninajitayarisha kuamka, nijitayarishe kuoga, ili nivae na nitoke. Leo ni Jumapili, ninataka kuenda kanisani, kuenda kushiriki ibada na wenzangu, kule katika kanisa la katoliki, pale uyole.

Ninapenda nini kwenye shirika langu? Shirika langu haswa ni la kilimo. Na kilimo kinashikilia taslim kazi ya watu asilimia sitini na nne ya nchi yangu yote. Na mimi kwa sababu kwanza nina lengo langu haswa ni kwa eneo ya parachichi, tunda hilo linawapatia watu wengi mapato. Kuanzia wakulima, sisi wanunuzi, wafanyi kazi shambani na hata kwa serikali zetu kuu.

Mimi sijawahi kulima, mimi ni mkulima. Hata sasa hivi tunavyoongea na wewe hivi. Nimetoka shambani siku mbili zilizopita. Nimekuwa na mfanyikazi wangu huko. Amelima shamba, nina maindi, nina maharagwe, nimelima parachichi. Ni mvua tu ndiyo tunasubiri ili mambo yote yaende.

Mimi kusema ukweli ile timu ya Marekani ya mpira, mimi sipendi mpira. Tuseme labda ungesema 'basketball', pengine ningesema ninapenda. Na yule mchezaji wangu hodari kabisa 'basketball' hadi wa leo ni Michael Jordan. Na huyo nitampenda milele.

Mimi kusema ukweli ni napenda mpira wa Uingereza, wa miguu soka kama mnayoiita kule Marekani. Mimi napenda soka, na timu yangu napenda zaidi ni Liverpool, hata ingawa msimu huu hawajakuwa wana cheza vizuri, lakini bado mimi nawapenda tangu ni kiwa mtoto mdogo. Kwa hivo hiyo ni simu yangu na hiyo ni timu napenda.

Kusema ukweli mimi ni mchanganyiko. Kuna wakati ule napenda kufanya kazi peke yangu, na kuna wakati ule ninapenda kufanya kazi na watu. Lakini kwa jumla napenda kuwa peke yangu. Lakini, kuna mambo mengine kama kazi yangu ya ukusanyaji wa parachichi siwezi fanya peke yangu. Ninahitaji watu wa usaidizi. Lakini mimi haswa, ninapenda kufanya kazi peke yangu.

Sherehe yangu ya kupendeza kabisa ni ile ya easter. Wakati ambapo Mungu wangu Yesu Kristu anajitolea kufa msalabani ili aniokoe na anilete pamoja na Mungu wangu. Kwaangu hiyo ndio ile sherehe kubwa duniani.

Ninapotazama nje kitu ambacho cha kwanza ninachoona ni mvua. Hapa tuko katika msimu wa mvua. Kitu kingine ambacho ninachoona ni vyumba vya majirani wangu na wengine wana hadi ngombe. Kwa hivyo kuna wale naona ngombe zao zikitembea, lakini kitu ambacho naona ikiwa kingi leo ni mvua.

Kila asubuhi ninapoamka, nina ninapiga goti, naswali kwa Mungu baba aliye mbinguni, naingia kwenye bafu naoga, najitayarisha kwa siku, naenda nachukua chakula cha asubuhi, kisha hapo naanza simu za kazi zangu za kawaida.

Mambo mawili yananifanya nifurahi kabisa. Wakati kazi yangu imeenda vizuri, wakati nimelipwa hela zangu na wakati nawaona watoto wangu wamefurahia maisha. Hizo ndizo zile vitu hunifurahisha kila saa. Na pia kuwaona wazazi wangu bado wako hai.

Kwa kawaida, mimi kama mwafrika, ndiyo, ninapenda kuongea siasa. Haswa wakati ule niko kwenye kundi la wazee wenzangu, nikiwa pamoja na familia yangu pia, sisi hufurahi kuongea maneno ya siasa. Haswa, siasa yetu ya nyumbani Kenya.

Kwa kawaida mimi hujikinga na jua kali kwa kuvaa kofia, kujipaka mafuta, lakini haswa sana sana ni kutoenda kwenye jua kali. Kwa sababu kichwa changu pia nina kipara kidogo kwa hivyo sipendi nikichomwa na jua mno, lakini saswa ni kwa kuvaa kofia na kujipaka mafuta kichwani.

Katika maineo ya chakula ni chakula kipi ambacho ninachopenda zaidi. Mimi ninapenda pilau. Pilau ya nyama, pilau wa kuku ama biriyani. Biriyani wa mayai, hiyo pia ninapenda sana. Lakini, lazima pawe na nyama, hata kama ni ya kuku.

Ninapenda sanaa ya filamu ambazo zinatoka Marekani. Sana sana Hollywood lakini ninapenda hizi za vitu vijazo yaani ama tunavyo sema kwa kimombo sci-fi.

Nina jifurahisha vipi wakati wa furaha? Mimi kusema ukweli mimi ni mtu wa raha kila wakati. Sina wakati moja ule nitasema ati na jifurahisha zaidi kuliko mda mwingine, lakini raha yangu, furaha yangu kubwa ni wakati niko pamoja na familia yangu, niko pamoja na watoto wangu, hiyo ndio raha yangu kubwa.

Ninapenda hesabu kwa sababu kama sipendi hesabu basi biashara haiezi fanyika. Kwa hesabu, hesabu lazima iwepo. Biashara ni hesabu ya kuongeza na hakuna kutoa. Ni kuongeza na kuongeza na kupata faida. Hiyo ndiyo harakati ya biashara na hiyo ndiyo sababu napenda hesabu.

Ndoto langu kubwa ni kurudi nyumbani nikae na familia yangu. Ndoto langu kubwa hata zaidi ni kuwa kwenye kitabu chema cha Mungu wangu alie binguni. Na pia niwe na hela ama niweze kuwa tajiri katika haya maisha.

Msimu gani wa mwaka ninaupenda zaidi? Napenda msimu wa mvua. Kwani kwenye msimu wa mvua naona baraka ya Mungu kila wakati. Na baada ya mvua, ni mimea na baraka tele. Mimi napenda msimu wa mvua.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula. Chakula kipi? Chakula ambacho ninachopenda zaidi. Na chakula hicho ni chakula cha pilau. Pilau ya nyama, pilau ya kuku ama pilau yoyote ile. Lakini iwe pilau.

Kazi nguvu zangu kazini tuseme kama kiongozi ni kujua wakati wa kutenda, wakati wa kuwapa watu kazi watende na wakati wa kuongea na watu malipo na shida. Lakini kwa hisia mimi ni kiongozi.

Sikuishi siku moja bila teknolojia. Changamoto, hapo kuna kipengele kweli. Kwa sababu, sijazoea. Na wakati mwingi, hata wakati sijashikilia simu yangu, naona wakati mwingine ninasikia, kuna kitu ninakosa. Kwa hivyo, sijui, sijajaribu, lakini najua itakuwa ni ngumu.

Ndiyo, ninapenda kupika. Ninapenda kupika sana. Haswa wakati ule nikona watoto wangu hapo tunasaidiana. Mimi wakati huo, mimi husikia roho yangu imefurahi sana. Lakini napenda kupika. Na pia kila saa siku hizi kwenye YouTube naangalia upishi kadha wa kadha hapa nasoma hivi. Labda wakati ule nitakuwa na muda, nitajaribu kupika hivyo vitu nimesoma.

Napenda kuwa nao tu kujumuika na familia yangu kila wakati kwa jambo lile lolote. Haswa mimi napenda kukaa na watoto wangu wawili, nina watoto wawili, nina kijana mmoja na msichana. Hao ndio wale watu napenda kuwa nao kila wakati. Isipokuwa sasa wakati ule niko kazini, lakini ninge penda kuwa nao kila wakati.

Haa, ninafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Cha kwanza ni kuweka mipango mikakati ya kutekeleza hizo kazi kwa wakati namaanisha nini? Ninafanya ninaweka mipango mbele kabla ya kwanza kazi. Ili niweze kutekeleza ile kazi vilivyo na kwa wakati.

Napenda mziki. Kuimba ndiyo, lakini kwangu nikijiimbia pekee yangu ile ya bafuni ukioga wajua. Lakini okay mziki napenda. Zamani kweli nilikua naimba nikiwa shuleni, lakini kwa sasa siimbi sana katika faraja, lakini yangu ni ile ya bafuni tu.

Kama mtu wa kawaida kweli, ningependa kurudi ujana, ningependa nirudi ujana nikiwa na ujuzi nilio nao sasa, nisirudi ujana kama kijana, ju haita nisaidia. Kama nitarudi ujana na nikuwe na hii hekima nilio nayo sasa, nikiwa mtu mzima, ningependa sana kurudi. Ili nione kama naeza rekebisha mambo mawili matatu ambayo nilikosea.

Kitu ambacho kinanipa motisha katika kazi yangu ni kujua ya kwamba. Hii kazi naifanya kwa manufaa yangu mimi na manufaa ya familia yangu. Ili niweze kuwasomesha watoto wangu, niweze kuwavisha, waweze kuishi maisha mema kuliko yale ambayo nilioishi. Lakini pia kwa kuona nawasaidia wenzangu pia wao wajikimu kimaisha.

Ninapenda kusimamia au kusimamiwa. Sipendi kusimamia na sipendi kusimamiwa. Mimi ninaamini na kitu kimoja hivi. Kila mtu anafaa kuwa anajua kazi yake. Na sio lazima usimamiwe na sipendi mtu akinisimamia mbele yangu nikifanya kazi yangu kwani mimi ninaelewa ninachofanya.

Tunavyosherehekea mafanikio kama timu. Mara mingi ni tunaenda tunaketi mahali kama kwa sehemu ya chakula, tunakula pamoja, kama kuna mtu amefanya kitu ambacho ni cha juu zaidi, tunampongeza vitu kama hivyo.

Kazi yangu, mpangilio wa kazi yangu, ni tuseme ni rahisi sana. Nachukua oda kutoka kwa mteja wangu, ananiambia kwa mfano anahitaji tani ishirini za parachichi. Nawapigia wakulima wangu, tunapanga kuanza kuchuma, nawapa siku mbili, tunachuma, tunapakia gari, tunasafirishia mwenye kazi, anatulipa.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio, haswa wakati wa asubuhi. Ninapenda sana kusikiza kipindi cha asubuhi, cha maina, na jamaa mwingine hapo anaitwa, anaitwaje huu jamaa? Nimesahau jina lake lakini ndiyo, ninapenda kusikiliza redio lakini asubuhi asubuhi tu.

Barua pepe, sikuhizi barua pepe kweli, mimi singoji barua pepe kwasababu hakuna kitu haswa mimi huwa nafanya sana. Labda mara moja moja wakati ule nataka kuangalia nione labda kuna kitu nimetumiwa kwenye baruwa pepe. Lakini mara mingi hakuna kitu kubwa natarajia upo kwasababu kama ni biashara, biashara yangu nafanya na wateja wangu kwa njia ya maongezi.

Ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu mimi naamini kama hujui mahali ulipotoka huwezi jua unakoenda. Kwa hivo ninapenda sana kuelewa historia haswa, historia yetu kama waafrika kwa sababu kuna mambo mengi sana yalifichwa ambayo hatuyajui na pole pole yanaanza kurudi na yanaanza kukuja juu, tunaanza kujielewa pole pole.

Ninatumai unauliza kama ninasafisha vifaa vyangu mara ngapi. Vifaa vyangu mimi sina vifaa vikubwa vya kuoshwa kweli. Mimi vifaa vyangu vya kuosha tu labda ni nguo zangu za kuvaa na hivo na nguo zangu huoshwa mara mbili ama mara tatu kwa wiki. Kwa hivo, tuseme hivo tu.

Hilo swali lako sijalielewa unavyolea nywele zako mara ngapi ama unamaanisha ninanyoa nywele zangu mara ngapi. Mimi kama hilo ndizo swali, kusema ukweli mimi kichwa changu nusu hakina nywele. Kwa hivyo mimi hunyoa karibu mara moja ama mara mbili baada ya kila wiki ama baada ya kila wiki mbili.

Ninavyo fanya kijiandaa kwenye mkutano kwanza nina ninaelewa agenda ya mkutano huo, naelewa malengo ya mkutano, naelewa kazi yangu mkutanoni utakuwa kazi gani, alafu pia ninajua malengo ya huo mkutano yatakuwa yapi, hiyo tu.

Kwa kwangu, mambo ambayo yanafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni uhusiano ya wafanyi kazi wote, kwanzia viongozini, hadi wafanyi kazi wa chini, na pia kuhakikisha malipo ya kila mtu yanawafikia kwa mda, ili watu waeze kutekeleza matakwa yao ya maisha.

Ninavyoshugulikia makosa kazini inalingana. Kama kosa ni la kwangu, narekebisha, kama ni mtu nimekosea, namuomba msamaha, na nahakikisha hilo kosa halifanyiki tena. Kama ni kwa wafanyikazi wangu ninajaribu kuwaongoza vilivyo ili wafanye vile wanavyostahili kufanya na watu wasikosee wenzao ili kazi ifanyike kwa amani.

Mimi ninajijua kama kiongozi mwenye busara. Mimi ninajitazama, ninajiona kama mfanyakazi ambaye yuko tayari kufanya kazi na yuko na ule motisha wa kwenda ile kufanya kazi zaidi ili kuhakikisha kila mtu kila mtu yuko sawa.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile ya Harlem Nights ambayo imeigizwa naye Eddie Murphy naipenda kwa sababu inachekesha mno na inaongea kuhusu New York.

Zoea zuri, ambalo nimelijenga kwa muda ni zoezi la kufanya kazi kwa uaminifu. Kazi zote ambazo ninazofanya, ninahakikisha, ninafanya kwa uaminifu. Kumaanisha nini? Ukinipa pesa yako, ninaitumia kulingana na vile tumeelewana na kazi yako, inazidi vile ulivyotaka.

Zaidi, zaidi ningependa kujifunza lugha ya Kifaransa, lakini siku hizi kwa sababu ya biashara nyingi kuwa inatoka upande wa Uchina, kwa sasa ninaona ningependa sana nijue Kichina, haswa hii lugha ambayo inaitwa mandarini.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni siku ambayo watu wa auction walikuja wakabeba gari langu wakaenda nalo kwa sababu nilikua nimeshindwa kulipa madeni. Nadhani kwangu hilo ndilo ilikuwa siku yangu iliotisha zaidi. Mwaka wa ishirini, elfu mbili na ishirini.

Nikikuwa mzazi kueka malengo, hata sio lazima uyaeke malengo. Malengo yanajiweka yenyewe tu. Kama cha kwanza lazima familia ikue na chakula. Cha pili lazima walipie shule. Cha tatu lazima wawe na maeneo ya kuishi. Kisha kuanzia hapo ndio unaangalia malengo mengine. Kama sasa uwekezaji na labda mipango ya hapo mbele, labda ujenge nyumba kama kitu kama hiyo.

Yaani tuseme mahusiano yangu na wazee wangu, naeweza sema kwa maoni yangu yako sawa. Kwa sababu mimi kama kijana wa kwanza kwa nyumba ya mzee wangu, tumepeana naye heshima kwa kiwango cha juu sana. Na kwa hivyo ninafikiria mahusiano yangu naye na mamangu na wazee wangu yapo shwari kabisa.

Tuseme kwa asilimia kumi kwa moja, tuseme shati naipenda asilimia tatu. Tishati naweza ipatia aslimia sita kwa saba. Kwa sababu mimi sipendi kukaa, yaani napenda kukaa mtu simple yaani, mtu ambaye hana maneno mengi. Kisha ndio napenda kuvaa tishati mara mengi.

Wakati nilipofikisha miaka kumi kulikuwa na tafrija kubwa sana ya kitaifa na mimi nikiwa mmoja wa wale watoto waliopata nafasi ya kushiriki nilifurahia sana. Tulikuwa tunasharehekea miaka kumi ya uongozi wa Raisi Moi.

Tuseme ndiyo ninapenda, lakini sikumbuki siku ya mwisho kuangalia sababu nina mambo mengi sana ya kushugulika nayo ila tu kuangalia nyota. Lakini nikipata nafasi labda nitaangalia, lakini kwa sasa, maisha yangu yana mambo mengi mengi mno, sina wakati huo.

Kujaribu vyakula vipya, hapana. Kwa sababu tumbo langu halipendi vitu vipya. Naezakula kitu kipya kiniharibikie. Nianze kupata shida ya kuendesha na kuumwa na tumbo. Kwa hivo kusema ukweli sipendi sana kujaribu vyakula vipya ambavyo sivielewi.

Inalingana, ninaenda kununua nini dukani. Kama ni manunuzi ya kijumla ya vitu vya nyumbani, napenda kuenda mara moja ama mara mbili kwa mwezi. Lakini kama ni vitu vidogo vidogo, ninaenda kununua wakati ambapo vyahitajika. Lakini kawaida ni mara mbili kwa mwezi. Hivo tu.

Hadithi za ajabu ni kama zipi? Mimi kawaida napenda hadithi, lakini hadithi zile napenda ni hadithi ambazo ni za ukweli. Hadithi za ajabu sizielewi sana, lakini labda pengine ukifafanua, ninaweza elewa na labda naweza kukujibu vikamilifu zaidi.

Zana za dijiti ambazo ni nazo tumia kwa sasa labda ni za kiserikali. Kwa sababu wakati huu ukitaka kupata usaidizi ama huduma yoyote ya serikali lazima uende through digitali. Kwa hivyo kwa sasa ni hiyo tu.

Mimi ninapenda kinywaji ambacho kinaitwa konyagi. Konyagi ni mvinyo wahisia ya gin wa kutoka Tanzania. Na uzuri ni ni pombe ya asili ambayo imetengenezwa kwa njia ya kiasili kabisa.

Kwa kawaida, mimi hutoa zote. Natoa sadaka na natoa michango. Kulingana na madhumuni ya huo mchango. Tuseme labda mchango wa mazishi, michango ya harusi. Hiyo mimi naweza toa. Sadaka natoa kanisani tu na ni kanisa la katoliki.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao wakati huu ni kuwa kwenye nyumba moja na watoto wangu, kurudiana na mke wangu tulio na shida nae, na hilo ndilo kitu kubwa ambayo ningependa, na niweze kuwa na fedha tosha ya kuwalinda na kuwatumikia kila wakati, na Mungu anijalie.

Nataka nifikie kiwango cha juu zaidi na kiwango hicho nikipi kwenye kazi yangu. Nataka niweze kuwa na leta tani karibu themanini kila siku za matunda na napeleka kwa kiwanda changu binafsi. Mimi mwenyewe na jifinyia mafuta, mimi mwenyewe nawauzia wateja ngambo. Hiyo ndiyo kitu cha muhimu kwangu kwa wakati huu.

Chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo tu. Kina kitanda, kina bafu, na mahali pa kuogea na choo. Na hakina kitu kingine ni hivyo tu. Hakuna televisheni ama nini na soketi ya umeme pale. Ili niweze kuchaji sinu.

Kuongea ukweli sipendi mikutano tuanzie hapo. Lakini kama lazima nihudhurie mikutano minapenda mikutano ya mitandao. Mimi sipendi hii maneno ya kukutana kila wakati mnaketi chini na labda ni kitu kidogo tu mnajadiliana. Mimi napenda kuwa kwenye mitandao. Kama ni mkutano tunafanya whatsappu ama labda tunafanya ile mikutano ya google meet.

Mchezo gani ningependa kujaribu? Ningependa kujaribu mchezo wa golf. Sababu nimekua naona huo mchezo ukiwa ni mchezo mmoja wa ujasiri sana. Na pia kwa sababu uko ni mchezo wa matajiri na ninapenda kuwa tajiri pia siku moja.

Malengo yangu kwenye kazi yangu ni siku moja nikuwe na kiwanda changu mwenyewe. Nikuwe naleta matunda yangu mwenyewe. Nikuwe na mashine yangu ya kufinya mafuta. Nikuwe nafinya mafuta napaki natuma Ulaya. Haswa, Ufaransa na Ujerumani. Kabisa.

Kucheza sijacheza kwa muda mrefu. Lakini kama ni kucheza, labda nitacheza na watoto wangu ni kiwa nyumbani. Tunacheza michezo ya mezani, kama Monopoly, ama tunacheza chess, ama wakati mwingine tunacheza checkers.

Lengo langu la muda mrefu ni siku moja nikuwe na kiwanda changu cha kufinya mafuta ya parachichi na nikuwe natengeneza hela na niweze kuachia familia yangu hiyo biashara kama urithi na ukuwe ni urithi wa kuwasaidia wao na vizazi vyangu vijazo.

Viatu ambavyo ni navipendelea kwa sana ni vyatu marambili. Kiatu cha kwanza ni kiatu cha buti hii ni kwa sababu ya kazi yangu. Kiatu cha pili ni kiatu cha spoti kwa sababu ni kiatu kizuri cha kuvaa na hakina mbwe mbwe ama shida yoyote.

Yaani tukisema ukweli kazi zote za nyumbani mimi huwa sipendi, sipendi kufua, sipendi kuosha nguo, sipendi kuosha vyombo, mimi kazi za nyumbani husikia kama ni utumwa yaani afadhali nilipe hela kubwa, lakini mimi wenyewe nisifanye hiyo kazi ya nyumba.

Mimi ninapenda majira ya mvua, sababu mimi ninapenda kuona mvua ikinyesha, mimi nimeskia mvua ikiwa na utulivu, mimi ninajua kukinyesha, hapo mbeleni tutakuwa na mazao na watu watapata chakula, hiyo ndio sababu kuu ninapenda majira ya mvua.

Jambo la muhimu kwangu la dini ni kujua hivi, Yesu Kristu alizaliwa duniani, alitumwa na Mungu aje duniani, aishi kama sisi, ili atuokoe kwa dhambi, atulete karibu naye Mungu baba na aweze kuwa, njia yetu ya kufika mbinguni.

Aa wiki yangu ya kazi ni navyoipanga ni ni rahisi kweli juu mimi kazi yangu ni ya matunda tu na wiki ikianza naongea na vijana wa kazi tunapanga maeneo ya kuanza kuvuna siku ya kwanza siku ya pili hadi siku ya tano na pia tunakuwa na malengo tunajua tunalenga kuwa na kiwango gani baada ya siku mbili baada ya siku tatu na tunafaa tupakie gari ngapi hilo ndilo pango langu na hiyo ndiyo mpango ya wiki.

Ndio nishawai enda kwenye tamasha la mziki na tamasha la mziki ambalo nilifurahia zaidi, lilikuwa ni tamasha la mziki la huyu mwanamziki wa kutoka Marekani ambaye anaitwa Wyclef John. Lilikuwa kule Kampala Uganda. Alikuwa na sherehe mzuri sana hiyo siku.

Mimi sipendi kutembea misituni. Labda ikuwe ni lazima nitembee msituni. Lakini kwa kwangu hivi kutembea mstuni hapana. Wacha nione msitu kwenye televisheni kwenye filamu lakini mimi mwenyewe hapana.

Ndiyo, majirani zangu ninawafahamu. Sio hapa kazini lakini kule nyumbani. Wote na ni majirani wazuri sana. Kwa sasa hivi mzee wangu yuko pekee yake na hao majirani ndio wanamsaidia kwa yoyote ile anayohitaji kabla nirudi. Ndiyo sababu hao ni majirani wema kweli na ninawapenda mno.

Tabia ambayo ninachukia sana sana sana. Ni watu wenye uongo, watu wadanganyifu, watu wa siyo kuwa na uaminifu kwa lolote ambalo wanafanya. Hicho kitu hunikera na hunikera sana sana. Na sipendi kamwe.

Kama nilivyo sema hapo awali, mimi mara mingi wikendi huwa sifanyi mambo mengi. Labda tutaketi chini, nitashirikiana na marafiki zangu, tunywe mvinyo kidogo, tukule chakula pamoja, tupige gumzo, na Jumapili mara mingi, napenda kuenda kanisani, na kutumia muda wangu, kuwa na watoto wangu na familia yangu.

Tuseme wakati huu ule mchezo ningependa sana kucheza ama ule mchezo ninapenda zaidi kucheza ni mchezo wa bodi. Na mchezo huu ambao ninacheza sana ama ninaopenda kucheza sana ni mchezo wa chess. Sababu ni mchezo wa kiakili na unanipatia ile nguvu ya kufikiria na kufikiria zaidi.

Inalingana na nini ninafanya. Kwa hivo, tuseme wakati ule ninataka kufanya mambo ya kihesabu ninapenda kuandika. Lakini wakati ule ninajaribu kujieleza na kuelezea watu kitu fulani, ninapenda kuongea. Kwa hivo inalingana na lengo langu.

Kitu ninge penda kujifunza kipya ni kuweza kuwa rubani wa ndege. Hiyo ninge penda. Na ninamuombea mtoto wangu kijana siku moja tu aweze kutekeleza hilo takwa langu. Siku moja tu yeye awe rubani. Lakini mimi kwa sababu imenipita, hiyo ingekuwa ni kitu moja ninge penda kujua kipya.

Aha, timu ambayo ninayopenda zaidi ya mpira wa miguu ni timu ya Uingereza ambayo inaitwa Liverpool. Liverpool nimekuwa shabiki wa Liverpool tangu nikiwa miaka kumi au kumi na mbili. Na bado mimi ni shabiki wa Liverpool hadi wa leo. Na nathani ni kwa sababu ya hiyo ninawapenda hata ingawa hatuko hawako form mzuri msimu huu wa mpira.

Kwa sasa, kwa sababu ya shida ya mazingira ambayo niliopo, hapa mahali nilipo hakuna huduma ya wifi. Kwa hivo inanibidi ninatumia data kutoka kwa simu yangu. Lakini wakati mwingi na mimi hupenda kutumia wifi kwa kawaida.

Mimi siyo mtu wa sherehe kubwa, si mtu wa mbwe mbwe. Mimi ninapenda, mambo madogo tu, na mambo ya kutulia. Kwa hivyo siwezi sema ninafanya sherehe kubwa, ila niliwapeleka familia yangu, tukashirikiana mahali, tukaketi chini, tukakula chakula cha mchana pamoja. Hiyo tu.

Nini kinacho nifanya nicheke? Tuseme mara mingi ni mtoto wangu mwanangu wa kike. Yeye huwa na mambo mengi sana ambayo yananifurahisha. Mara mingi tukiongea naye, lazima nicheke. Yule mtoto hunichekesha kila wakati.

Ushauri ambao ningependa kumpatia mtu yoyote anaye anza kazi, aingie kazini afanye kazi kama kazi yake. Afanya kama ni kuandikwa ame andikwa, kuajiriwa, afanye kazi hiyo ya kuajiriwa, kama ni kazi yake. Ili awe muaminifu na aifanye kwa nguvu na kwa dhati.

Kitu changu cha thamani ambacho ninahifadhi ni upendo wangu kwa familia yangu na hiyo iko kwenye roho yangu na hakuna mtu yeyote ama kitu chochote ambacho kita kitatoa pendo langu kwa nyumba yangu na familia yangu, milele na milele. Hiyo ndio kitu changu cha thamani.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza sana, sana. Na siwezi sema ni mchezo moja haswa, michezo kadhaa. Mimi nilikuwa nakimbia, nilikuwa kwenye mpira, nilikuwa kwenye magari, kila kitu yaani. Mchezo yoyote ambao ungekuja mbele yangu, mimi nilikuwa napenda kucheza tu.

Hilo swali ni swali moja, la kuchekesha kwa sababu mimi ni mwanaume. Kwa hivo nikiwa mwanaume sidhani kama nitakuwa nafurahia sana siketi. Labda ikue unauliza hilo swali na lengo tofauti. Lakini kama ni kwa kihisia, mimi siwezi kuwa nafuraia siketi. Mimi ni mtu wa suruali.

Mimi nikabarikiwa na Mungu vizuri mimi napenda kununua magari. Mimi napenda magari mno. Mara mingi ukinipata kwenye mitandao naangalia kwenye masoko ya magari naangalia ni gari gani, liko sokoni, ni lipi, linanifurahisha. Yaani mimi nikipata nafasi naweza kuwa nanunua magari kila siku.

Nimejaribu vyaku lavingi vya kigeni, lakini tuseme ile chakula ninayopenda ya kigeni ni pizza ya kutoka kule Italia. Hiyo mimi husikia ikiwa mzuri sana. Haswa ile ambayo imetengenezwa kutoka kwa waitaliano wenyewe.

Pwani ninapenda kwenda, lakini si kwenda kuishi. Labda kwenda kutembea tu siku mbili tatu halafu narudi. Hapo awali maishani nimekaa Mombasa karibu miaka mitatu na mimi ile joto la kule sikulipenda kabisa. Lakini napenda kwenda ile holidei tu ile ya kwenda kutembea, kujivinjari kidogo. Iyo ni sawa.

Ninapotaka kustarehe mara mingi, utanipata labda nimeketi mahali, nasikiza muziki, nakunywa konyagi kidogo. Ama niko nyumbani, tunacheza michezo ya bodi na watoto wangu. Hiyo ndiyo haswa vile vitu ninapenda kufanya katika wakati wangu wa kujistarehesha.

Changamoto kubwa kazini mwangu ni kupata wafanyikazi waaminifu. Shida tu unapata wakati mwingine umeenda, umepata matunda, umeenda, umewapatia pesa, waende walipe wakulima, hawalipi wakulima. Na sasa shida siezi kuwa kila mahali. Hiyo ndio ni changamoto kubwa ambayo ninayo. Na wakulima mara mingi huku vijijini hawapendi kulipwa na mitandao. Wanataka wapatiwe hela zao keshi.

Hilo swali la kujistawisha nimekuwa najiuliza mara kwa mara. Ni nini hiyo ningelipenda ili kujistawisha. Kwa sasa naonelea labda nitaanza kufanya zoezi la kimwili. Niweze kujistawisha kimwili. Nadhani hiyo tu ndio ile kitu ningependa kufanya lakini bado sijaanza. Ni kitu ninafikiria kuanza kufanya.

Tuseme aina ya keki ambayo napenda, hata ingawa kuna keki za aina mingi, ni moja ambayo inaitwa pino kolada, sijui uhisia wake ni wa wapi ama, ama ilianzia wapi lakini mi husikia ikiwa tamu sana.

Tatizo halishambuliwi. Tatizo linasikizwa, linaeleweka, linasuluhishwa. Suluhu zinaeza kuwa mingi. Inaeza kuwa suluhu ya kuongea, inaeza kuwa suluhu ya kulipa, inaeza kuwa suluhu ya kubadilisha njia ya kufanya kazi. Lakini hushambulii tatizo, tatizo unalisikiza unalielewa.

Ushirikiano kwa kawaida ni njia ya kuwa na uhusiano kwenye kazi. Kwa hivo kwa kila wakati, ama kwa njia yoyote ambayo ninayofanya kazi yangu, mimi hupenda sana, kuwa na ushirikiano na watu. Ushirikiano kwa njia kadhaa, ushirikiano kwa njia ya kufanya kazi yenyewe, ushirikiano wa kifedha, na ushirikiano wakati mwingine, wa kisheria.

Kila jioni kabla ya kulala, sina kitu moja rasmi mimi hufanya, isipokuwa, kama wakati huu niko kazini nje na niko mbali, kabla ya kulala lazima niwapigie familia yangu, niongee na watoto, nisikie wameshindaji, wameshinda wakifanya nini, wamekula, kila kitu ambacho wamefanya siku hiyo, na pia kuwasikia tu, kwa sababu mimi huwa napenda familia yangu sana.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya mitandao ya kijamii labda. Wakati mungine natafuta vitabu online na soma. Wakati mwingine nafanya ile upelelezi tu katika maeneo mengi. Aitha kwa kuongea na watu, kwenda kwa kampuni, kaza, wa kaza, kujua kitu fulani. Lakini mara mingi ni kwa njia ya mitandao.

Mimi napendelea mwangaza wa kati. Kwa sababu nasikia miaka yangu sio midogo kwa hivyo sipendi kuchomwa na mwangaza mno. Lakini mwangaza wa kati naona uko sawa. Mimi muangaza ukizidi, muangaza wajua. Hai, siwezani nayo.

Ninapenda asali mno. Ndiyo, ninapenda asali mno. Na sababu kubwa ya kupenda asali ni kwa sababu asali ni sukari ya jinsia ambayo haijaongezwa kemikali. Ya pili, asali, mimi mwenyewe, nina nyuki zangu ambazo ziko kule nyumbani.

Mara mingi ninaweka paswadi ama kwa njia ya vidole ama kwa njia ya kueka kama maandishi. Nadhani hio ndio ile njia mbili mimi hutumia kwa kawaida.

Mimi mara mingi napenda kununua vitu kutoka mitandaoni. Mara kwa mara najipata nikinunua vitu kutoka Facebook. Ama wakati mwingine nanunua kutoka amazon lakini kwa kawaida mimi hununua kutoka facebook. Sababu ni kwa sababu vitu vingi vile nanunua ni vitu vya kawaida na vinapatikana katika masoko ya kwetu.

Mimi nimekuja kuona ninapendelea kitanda kigumu kwa sababu ya mgongo. Ninaonelea kizuri, ninaumwa na mgongo mara kwa mara. Kwa hivyo, mimi naonelea ni vizuri kitanda kigumu kwangu naona kikiwa bora zaidi.

Zawadi nzuri zaidi ya mbayo nimepokea maishani ni kuzaliwa kwa watoto wangu wawili. Hiyo tu, hiyo ndio ile zawadi kubwa zaidi nimepata maishani. Na nampongeza mke wangu ata ingawa hatuelewani kwa sasa, lakini bado mimi humpongeza kwa sababu ya hao watoto wawili.

Mfanyi biashara bora zaidi kwenye macho yangu na kwa maisha yangu mimi, mimi naona ni kama ni Elon Musk. Sababu nasema hivo ni yale mambo huyo jamaa ameweza kuyatekeleza na maono yake hapo mbele, yaani huyo jamaa ninamuona akiwa mtu moja bora sana.

Mimi napenda kulala mapema ili niamke kabla jua. Yaani sipendi kuamka kama jua tayari lisha chomoza. Mimi huona ni kama nimepoteza wakati ama nimepoteza muda. Pia sipendi kulala nimechelewa mno kwa sababu nitakuwa na wakati mgumu sana kuamka mapema.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya, lakini bado sijapata wa okey nafasi ya kupata teknolojia mpya, ambayo ningeweza kujaribu. Lakini ndiyo, wakati wowote ule teknolojia mpya itakuja, na itanipata njiani, ama nitaitafuta nikiwa na aja naye, nitajaribu, hapo sina shida, wala shaka.

Kusema ukweli, mimi sina mambo mengi na sina marafiki wengi, kwa hivo marafiki wapya pia sina wengi. Lakini kawaida nikipata rafiki mpya mimi najidhibitisha kuwa rafiki wa kweli. Halafu pia nataka kumjua huyu rafiki wangu ni mtu wa aina gani.

Ninapenda kucheza na watoto, haswa watoto wangu mwenyewe. Nina watoto wawili nina kijana na nina msichana. Wote wawili mimi hupenda kucheza nao. Na sisi hucheza mara mingi, michezo ya boli. Sana sana chase, na pia tunapenda kucheza checkers, na pia tunapenda kucheza monopoly.

Mimi katika wakati wa wasiwasi, mimi hupenda kuenda mbele ya Mungu wangu na ombi. Mimi huenda kwenye maombi halafu kwa maombi Mungu hunipa njia. Kwa hivyo mi nafuata vile anavyonielezea katika ombi.

Kwa kawaida, mimi huwakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kujieleza mwenyewe, kuonyesha kazi tunavyo ifanya na kuwapatia maadili ya kazi. Na pia, mimi huenda na wanunulia chakula tu kama ishara ya kuwakaribisha kazini. Hiyo ndio njia yangu ya kwanza ya kufanya na watu wapya kazi.

Au, leo asubuhi, niliamka, lakini jana nilikuwa kwenye safari, kwa hivyo nilikuwa nimechoka nilikuwa nimechoka sana, kwa hivyo nikalala kidogo, lakini niliamka asubuhi, nikaoga, nikajitayarisha, nikatoka, nikatembea kidogo, nikaenda nikapata kifungua kinywa asubuhi, kisha nikarudi, nikatulia, hapa mvua kuna nyesha sana kwa hivyo hatuwezi tembea mno.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kusema ukweli ni mengi lakini yale ambayo naweza nikayataja kwa sasa ni mawili. La kwanza nimepata mteja mzuri ambaye nafanya nae kazi bila tashwishi ama bila shida yoteyote. Ya pili nimepata matunda ya kutosha.

Mimi kusema ukweli wakati huu nadhani ni mezidi kimiaka kidogo. Kwa hivyo kusherekea si sherekei sana. Lakini wakati hule na sherekea mimi husherekea na familia yangu. Haswa watoto wangu na tunaketi pamoja, tunakula pamoja nawanunulia lunchi. Labda wananinunulia wao, lakini kawaida mimi husherekea na jamii na familia yangu.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta. Sababu, muandiko wangu sio mzuri sana kuangalia. Kwa hivyo wakati mwingi sana watu wengi hawezi soma muandiko wangu. Kwa hivyo nina. Ninaona ni heri nitumie kompyuta. Alafu pia ni rahisi, kwangu ninaona kutumia kompyuta ni rahisi.

Kusema ukweli mimi siku hizi sina muda wa bure, lakini tuseme ukapatikana, mimi hupenda kupumzika tu. Labda nitaketi chini niangalie filamu labda nitasikiza mawaidha kwenye mtandao aidha nitaingia kwenye mitandao ya kijamii labda pale X nisikize maneno ya siasa ama mambo kama hiyo.

Mimi kazi yangu kwa kweli, mimi huwa siandai ripoti yoyote. Lakini kama ninaanda, labda kwenye Excel, kwa njia ya kompyuta, mara mingi itakuwa ni hiyo tu. Mengine mimi sitengenezi ripoti kwa sababu najiripotia mwenyewe. Labda kwa njia ya uhasibu tu.

Mimi simu yangu tuseme ndiyo kama maisha yangu kwa wakati huu. Mimi hutumia simu yangu sana sana sana. Natumia simu yangu kupiga, natumia simu yangu kama chombo cha kazi, natumia simu yangu kama njia ya kuwasiliana na wafanyi kazi wangu, na pia marafiki na jamii.

Kwa siku labda niangalie lakini nikiangalia vile kama jana hivi nimepiga picha labda mara mbili. Leo kwa uhakika sijapiga picha hata mara moja. Kwa hivo nikiangalia hivi mimi hupiga labda mara moja ama mara mbili kwa siku moja ama siku mbili.

Mimi ninapenda kuamini mimi ni mtu wa ubunifu. Sababu kwa kazi yangu yote, mahali popote nimekuja kufanyia kazi kila kitu ambacho nimefanya mimi mwenyewe ndio nimeanzisha. Mimi ndio nimeanzisha na kwa hivo mimi naona katika harakati ya ubunifu. Mimi niko pale mbele. Yaani niko katika kipaumbele.

Mimi napenda kuendesha baisikeli, lakini sijaendesha baisikeli kwa muda mrefu. Sababu ni bwana, mimi umriwangu nakataa kile wakati kuwa pale kwenye baisikeli. Pia kwa sasa kazi niko kazini mbali, kwa hivo nina mambo mengi ya kufikiria. Mambo ya kuendesha baisikeli kusema ukweli hayapo kwenye akili yangu ama kwenye, yani kwenye mafikira yangu kwa wakati huu.

Mimi ninashughulikia mda wangu kwa makini sana. Iyo ni kumanisha nini? Mimi mda wangu siupotezi. Asubui nikianzia kazi, ninafanya kazi hadi wakati wangu wakupumzika. Na kama wakati wangu wa kupumzika ni dakika kumi inakuwa ni dakika kumi tu, lazima tuangalie ama niangalie kuwa sipotezi mda wangu kila siku.

Kama nilivyosema pale awali, mimi ninapenda rangi ya kijani na ni rangi ya kijani. Sio kijani kibichi, kijani. Hata kijani kibichi, lakini kijani tu. Hili ni rangi ambayo inanionyesha mazingira na inanituliza roho kila wakati ninapoona rangi la kijani.

Zamani nilikuwa napenda kucheza na pia kutazama michezo, lakini kwa sasa bwana ni na miaka arobaini na nane, sasa wacha niangalie michezo tu, wacha nifurahie kwa kuangalia. Zamani labda ningecheza pia lakini sasa umri wangu umekata kuchezo, umri wangu sasa ni wakujiondi kwa kuangalia tu na kufurahia watu wengine wakicheza.

Mimi kwa kawaida kama vile nilikuwa nimesema pale awali, mimi napenda kulala mapema. Sababu ya kulala mapema ili niweze kuamka mapema na nikuwe nimepumzika tosha. Kwa hivyo mimi usiku napenda kulala takriban tuseme kuanzia saa tatu kabla saa tatu ama saa mbili unusu ivi.

Rafiki yangu wa karibu kabisa kwangu pia ni kakangu mdogo. Anayenifuata. Kwa hivo huyo, tumelelewa pamoja, tumeishi pamoja, tumekuwa na changamoto mingi kama familia, na amekuwa amenisimamia na ananisaidia kila wakati. Hata hii kazi hii, yeye ndio amenionyesha na ninampenda sana.

Mimi napenda chakula. Chakula hapo napenda. Lakini sipendi chakula kilicho na mafuta mingi. Labda mafuta ya kadri tu. Lakini sipendi chakula kilicho na mafuta mingi. Kwa sababu kiafya sio vizuri kula chakula kilicho na mafuta mengi. Kinamadhara yake.

Mimi siwezi kuishi pasipo simu yangu ya smarti, kwa sababu hii simu ndio kila kitu. Hii ndio natumia kufanyia kazi, hii ndio natumia kuwasiliana na watu, hii ndio natumia kuingia kwenye mitandao ya kijamii, yaani sijui, siwezi kaa bila simu yangu ya mkononi ya smarti.

Umenifurahisha sana hilo swali. Zamani nilikuwa ningependa sana kujua kuogelea. Lakini sikuwai pata nafasi. Wakati nipopata nafasi nilienda kule pwani nikaogelea siku mbili tatu nikasikeyo kitu bwana. Hiyo sipendi kabisa. Kwa hivyo kwa sasa sijui kuogelea. Na ukweli maji yakizidi ya karai wachana nayo.

Aa siku hizi siendi maktabani kabisa kwa sababu hata mahali nilipo niko porini huku hakuna maktaba mahali popote lakini zamani wakati nilikuwa shuleni nikuwa naenda mara moja kwa wiki ama mara mbili lakini kwa sasa hivi kwa sasa siwezi hata nikipenda siwezi hukuna maktaba mahali popote karibu na mimi.

Mtaa wangu, mahali ninapoishi, ninapenda kwa sababu kuna usalama. Watoto wangu wanapata mazingira mazuri ya kucheza na wenzao na bila wasiwasi wowote. Na pia tunahusiano sana kama majirani. Hiyo pia naona ni muhimu.

Ninatumia simu yangu kwa vitu kadhaa, lakini jambo ambalo ama maeneo ambayo ninatumia simu yangu sana zaidi ni katika maeneo ya kupiga simu, message kwenye whatsappu na haswa sana kutuma mambo ya kikazi.

Mimi kawaida kuweka afya yangu ikuwe mzuri ni chakula tu. Mi nakula chakula kizuri. Nahakikisha nimekunywa maji ya kutosha. Nahakikisha sifanyi kazi sana ya uchovu ambao si wa kawaida. Na sasa ninaona nitaanza kupanga maneno ya zoezi. Lakini bado sijaanza.

Mimi sio mtu wa furaha sana, lakini nikiwa nyumbani, furaha yangu sana ni kuwa na familia yangu, kuwa na watoto wangu haswa sana sana. Hao watoto hunipa raha sana rohoni na maishani mwangu kila siku, kila wakati nawapenda sana.

Mimi nikiwa shule nilikuwa napenda sayansi somo la fizikia. Hadi wa leo bado napenda fizikia. Kwa sababu inasaidia kuelewa mambo ya maisha ama vitu ambavyo tunavyo fanya kwa kila siku. Tuseme kama uende shaji wa gari, hiyo ni fizikia. Kama kubeba mizigo kuwekelea kwa vitu. Yaani fizikia iko kila mahali, maishani na kwa kila kitu tunalofanya.